Nikiwa na watu napenda kuwasiliana kwa kwa kutumia lugha nadhifu na ya ukarimu na upole ila mara nyingi huwa inategemeana na mtu mwenyewe anavyojibu ukinijibu kwa ukali na mimi nakuwa mkali ukinijibu kwa upole na mimi nakuwa mpole kwa hiyo ndiyo namna yangu na desturi yangu ya kuwasiliana na watu.